Mimi hutengeneza marafiki wapya kwa kuanza kutabasamu na kuwa kirafiki. Natabasamu ambalo linaita watu bila maneno ambalo linafanya mtu mwingine ajiskie salama kukukaribia. Nafungua mazungumzo madogo huwa siogopi kuanza na mambo rahisi habari yako leo umekuwa wapi siku hizi unaenda kufanya nini wikendi mazungumzo madogo haya hunianzisha hunianzishia milango ukarimu pia nauliza maswali ya sikiliza kwa makini watu wanapenda wanaowaskiza kwa nini unapenda kitu hicho ilikuwaje ukaanza kisha ukaanza wanajieleza bila kukatizwa. Naonyesha utu wa upole marafiki wazuri hupatikana pale mtu anapokua mwenye usijaribu kujionyesha au kuiga watu huvutiwa na uhalisi.